Nikihitaji msaada kazini kwa wingi nitamuendea mkubwa wangu nimueleze shida ambayo ninaipitia ili anipe mawaidha na kama ni shughuli ambayo itahitaji hela nione kama wanaeza kunipa hela kidogo ambayo itakatwa kwa mshahara wangu katika wakati mwezi unapoisha.

Napenda kuenda madukani kwa wingi katikati ya wiki kwa kuwa wateja ni wachache kwa hivyo sitashinda nimepanga foleni nikitaka kuchukua kulipia bidhaa na pia kwa wingi nitaweza kufikia bidhaa ambazo naziitaji kwenye shelf kwa kuwa hazijaisha ama hazijachukuliwa na watu wengi Wikendi kwa wingi unapata watu wengi wako na mda wa kuenda kununua bidhaa madukani kwa hivyo. Unaeza kosa bidhaa ama upate foleni ni mrefu sana.

Kwa wingi napata nikiwa nimesimamia kwa kuwa sipendi kupitwa na habari yoyote ambayo ni muhimu kama ni mkutano ama ni darasa. Kwa hivyo kwa wingi ningetamani kujisimamia na ninapo jisimamia na pata kuna watu wengi ambao wanahitaji usaidizi kwa hivyo na wasimamia pia kwenye shughuli kama hizo.

Kwa wingi, sijipi shughuli za kujihusisha na mambo ambayo yanaeza fanya watu wanitishie mitandaoni. Lakini, najaribu pia kuzuia watu wasipate habari nyeti kuhusu mahali ambapo napoishi ama familia yangu. Ama kitu chochote ambacho na kidhamini ambacho watu wa mtandao wanaeza kulifikia Nazuia habari hiyo kufika kwenye mitandao ili kuzuia watu kunifanyia madhara yoyote.

Nafikiri kazi ambayo naona ni muhimu zaidi ni ya kutunza afya ya watu kwa hivyo madaktari na wauguzi. Na wauguzi naona wakifanya kazi muhimu sana ambayo inasaidia wanadamu kuweza kuendelea kufanya shughuli zingine tofauti na kuishi maisha bora.

Niliamka kitu saa tano mchana na kitu cha kwanza ambacho nilifanya ni kuangalia simu yangu kujibu watu ambao wamenitafuta na kuanza kuangalia kazi ambazo ninahitaji kuzifanya leo Kwa sasa bado sija kula lakini nimekunywa maji Lakini nataka kupika cha kula kwa muda mfupi Kwa kuwa nafanya kazi nyumbani, sija hitaji kutoka kwenye nyumba Kwa hivyo nimeshaanza kazi, ndomaana nimechelewa kupika stuff sahii na nimeamka nikihisi vyema kwa kuwa nilikuwa na matarajio ya kuweza kufanya kazi ambayo nimeianza na kulingana na saa Hii ambapo nimeifikisha, mahali ambapo nimeifikisha na hisi nimeridhika.

Kitu ambacho ningeanza nacho kwanza ni mtu anafaa kutilia ya maanani, majukumu ambayo anahitaji kuyatimiza hapo kazini. Kitu ya pili, naeza sema mtu awe makini sana na jinsi ya ambavyo anatumia hela yake kwa kukua usipotumia hela yako vizuri. Iyo kazi kidogo haita kujenga kimaisha kwa kukua. Tunafanya hii kazi ili tuweze kupata hela ili tuweze kutimiza malengo yetu Kwa hivo ukitia manaani kazini na ufanye kazi nzuri Waweza kupandishwa cheo haraka Waeza kufanya maendeleo yako ya kimaisha na uweze kuridhika na maisha yako katika siku za usoni.

Inalingana na kazi ambayo ninaifanya Kwa wingi napenda kufanya kazi peke yangu kwa kuwa naeza kujipanga jinsi ambavyo ntaianzia kutoka mwanzo hadi mwisho yani Lakini kama ni shughuli ambayo siezi kuifanya pekeyangu basi inabidi nimeshirikiana na wenzangu na tunapanga tunakutana saangapi na tunaianza saangapi ama tuna, nani atashughulikia nini ili tuweze kufanya pamoja na kuimaliza Kwa muda fupi iwezekanavyo ama upesi bila ya kuaribu kazi yenyewe ama kuifanya bila umakini.

Napenda kutembea kwenye sehemu za kujivinjari, sehemu ambazo naeza pia kwa maduka kubwa kubwa ambapo pia naeza kutazama vyombo ama vitu vipya ambavyo vimekuja sokoni na bei zake ili nijue kama ni vitu ambavyo naviitaji nijipange kihela na kwa mdagani ambapo nitakusanya hela. Itajika kuweza kununuwa bidhaa hizo ambazo ni meziangalia kwenye maduka hayo.

Ili kujitunza kwanza nimejaribu kupunguza ulevi, cha pili nimejaribu kukaa mbali na marafiki, wanafiki kwa kuwa si kila mtu ambaye anasimama karibu na wewe anakutakia mazuri. Kitu cha tatu najaribu pia kufanya mazoezi ili niwe na afya njema na kukula chakula ambacho kinanisaidia ama kinaipa mwili wangu kwa kimombo tunaita nutrition ambayo inahitajika ili kuweza kuwa na afya nzuri.

Hekma ambayo naezasema ni mejifunza kwa maisha ni kuwa mnyenyekevu. Kwa wingi kama wanadamu wakati mambo ya naanza kutwendea ambavyo, tunavitaka, tunajipata kiburi kime ingia na tunaanza kujiona nikamani uwezo wetu na majivuno inakuwa mengi. Na punde mtu anapoanza kufanya hivyo, basi kidogo kidogo unaona hapo ndipo mwanzo wahatima yake inafika kwa kuwa kienda cho juu pia lazima kirudichini.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo ama dosari nyingi ambazo nimejikuta ndani ama makosa ambayo nimeyafanya ambayo ningeweza kuyazuiya kama ningekuwa na ujuzi ambao ninaosai wakati ambapo nilikuwa napitia mambo hayo kwa ujana wangu. Nafikiri ningeweza kurudi kwa ujana na akili ambayo nayo sai Ningeweza kufanya mambo mengi tofauti sana na kuweka maisha yangu mahali ambapo pengine kwa sasa ninge hisikuwa nimehitimisha mambo malengo yangu mengi.